Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele? Napendelea zaidi mahali pa kimia. Hasaa ninapohitaji kufikiria, kufanya kazi au kupumzika. Utulivu hunipa nafasi ya kusikiza mawazo yangu vizuri. Kupanga mambo kwa umakini na kupunguza msongo wa mawazo. Mahali pa kimya hunifanya nijisikie sipo salama na nimejikusanya. Hasaa baada ya siku ndefu au yenye shughuli nyingi. Hata ivo sikatai kabisa mahali penye kelele. Kuna nyakati fulani kama nikitoka na marafiki kusherekea au kuhudhuria tukio la kijamii. Kelele kidogo huongeza furaha na nguvu, muziki, vicheko na sauti za watu zinaweza kuleta hisia na uhai na mshikamano. Kwa hiyo, kwa ujumla, kimya ndicho ninachopenda mara nyingi. Lakini kelele pia zina nafasi yake kulingana na mazingira na hali ya moyo. Muhimu kwangu ni uwiano, kimya kwa ajili ya kujenga na ukutulia na kelele kwa ajili ya kuungana na kufurahia maisha.

Wazo gani zuri una kwa siku ya leo? Wazo zuri ni na nililo nalo kwa siku ya leo ni kuchukua muda mfupi hata dakika kumi tu. Wakufanya kitu kimoja kwa umakini kamili. Bila simu, bila kelele, bila haraka. Linaeza kuwa kusoma kurasa chache za vitabu, kutembea nje, kupanga mawazo yako kwa kuandika au hata kunywa chai au kahawa kwa utulivu. Mara nyingi siku zetu hupita kwa haraka sana. Tukifanya vitu vingi kwa kati moja kiasi kwamba hatuisi tulicho ishi. Wazo hilo ni raisi lakini linanguvu. Kufanya jambo moja vizuri na kwa uwepo kamili. Hilo linaweza kuboresha hali ya akili. Kupunguza msongo wa mawazo na hata kuongeza ufanisi katika mambo mengine ya siku. Kwa hiyo, wazo langu la leo ni punguza muendo kidogo. Chagua jambo moja muhimu na ulifanye kwa kusudi. Wakati mwingine, maendeleo makubwa uwanza na hatua ndogo sana lakini ya makini.

Je, unapenda kunywa maziwa? Ndiyo, napenda kunywa maziwa, lakini kwa kiasi, kama binadamu wa kawaida, napenda maziwa kwa sababu yana ladha laini, na hunipa hisia ya utulivu. Hasa nikinywa asubuhi au jioni, wakati mwingine hunywa maziwa pekee yake, na wakati mwingine huchanganya na chai, kahawa, au nafaka. Hata hivyo, sipendi kuyanywa kupita kiasi. Huwa nasikiliza mwili wangu kama najisikia vizuri baada ya kuyanywa inaendelea. Kama sivyo napunguza. Pia napendelea maziwa safi au yenye mafuta kidogo. Kulingana na hali na mahitaji ya siku, kwa ujumla maziwa ni sehemu ndogo lakini ya kufurahisha katika mlo wangu. Sio lazima kila siku, lakini yakiwepo nayafurahia kwa utulivu wake na utulivu ambao unaleta kwa mtu binafsi. Maziwa pia kisayansi ina faida nyingi na ina inatambulika kuwa na proteini nyingi.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai. Chai hunipa mwanzo wa siku ulio tulivu na wenye mpangilio. Ninapenda hasa chai ya maziwa au chai ya tangawizi. Kwa sababu inanipa joto, huniamsha pole pole na hunisaidia kuanza siku bila msisimko mkali sana. Kuna kitu cha kutuliza sana, kuhusu kushika kikombe cha chai ya asubuhi na kuchukua dakika chache kabla ya shughuli za siku kuanza. Wakati mwingine, hasa kama nina siku yenye shughuli nyingi, au nilale kidogo, naeza kunywa kahawa, lakini si kila siku. Kahawa hunipa nguvu ya haraka, lakini napendelea isiwe nyingi sana. Huwa naiangalia kama chaguo la ziada, si la lazima kila asubuhi. Pia nakunywa maji kwanza kabla kinywaji chochote kingine. Hii imenisaidia kujisikia vizuri zaidi na kumka kikamilifu. Kwa ujumla, asubuhi yangu huanza vizuri zaidi nikiwa na maji, kisha chai, nikiwa nimechukua muda wa kupumua na kujiandaa kisaikolojia kwa siku ilio mbele yangu.

Unapenda kula wali au ugali? Napenda kula vyote, wali na ugali. Lakini kama nitachagua kimoja, ugali unanivutia zaidi. Ugali unanipa hisia ya kushiba vizuri na kunikumbusha chakula cha nyumbani na mila za jadi. Ukiambatana na mboga, samaki, nyama au maharagwe, ugali unakua chakula kamili na cha kuridhisha sana. Hata hivyo, wali nao ninaufurahia sana. Hasa, ukiwa umeandaliwa vizuri. Kama wali wa nazi, pilau au wali wa kawaida wenye mboga na mchuzi mzuri, wali hunifaa zaidi wakati ninataka chakula chepesi, au ninapokuwa na muda mchache wa kula. Kwa hiyo, siwezi kusema sipendi mmoja wao. Ugali ni wa moyo na utamaduni. Wakati wa urahisi ni wali kwa sababu inaleta mabadiliko ya ladha. Kila mmoja ana wakati na nafasi yake kulingana na siku na hamu yangu.

Unapumzika vipi baada ya siku ndefu? Baada ya siku ndefu, napenda kupumzika kwanjia rahisi, lakini yenye kunirudisha kwenye hali ya utulivu, kimawili na kiakili. Kwanza kabisa, huwa na jitahidi kujitenga kidogo na kazi. Hata kama ni kwa dakika chache, ni kiweza, uanza kwa kuoga maji ya uvuguvugu, hilo unisaidia kuondo uchovu wa mwili na mawazo yaliyo kusanyika siku nzima. Baadaye ujiweka kwenye mazingira tulivu wakati mwingine nakaa kimia kabisa ni kipumua taratibu au nikitafakari kuhusu siku ili vyopita. Nini kimeenda vizuri na nini naweza kuboresha kesho? Siku nyingine napenda kuskiliza muziki wa pole pole au kuangalia kitu chepesi kisichohitaji umakini mkubwa. Kama kipindi kifupi au video ya kupumzisha akili, kama ni nanguvu kidogo kutembea nje kwa mda mfupi unisaidia sana. Hasa jioni kunapokuwa na upepo mwanana. Pia chakula cha jioni kisicho kizito, mapema au kusoma kidogo. Hilo unisaidia kufunga siku kwa amani na kujiandaa kwa kesho nikiwa na nanguvu mpya. Kwa kifupi, napumzika kwa kujipa nafasi ya polepole, utulivu na kujitunza hata kama ni kwa muda mfupi.

Unapenda kuenda madukani lini, napenda kuenda dukani ya asubuhi hasa mapema. Kila kitu asubuhi kinaonekana kuwa safi na mpangilio ni mzuri. Kwa mfano, mboga na matunda bado ni fresh, mkate mpya imechomwa na bidhaa nyingine nyingi bado hazijachukuliwa na wateja wengi. Asubuhi pia ni wakati ambapo maduka hayajaanza. Sana, kwa hivyo unaweza kutembea kwa utulivu kuchagua, unachotaka kwa urahisi na kutochanganikiwa kwa fuleni refu au msongamano wa watu. Kwa upande mwingine, unapokuwa na utulivu wa asubuhi unapata nafasi ya kuzingatia ununuzi wako vizuri kupanga bajeti na hata kujaribu bidhaa mpya bila haraka wakati mwingine napenda pia kuenda madukani mchana mwanzoni hasa siku za kwanza ili kuokoa muda na kuepuka foleni za jioni. Maki jioni mara nyingi maduka huwa yamejaa watu baada ya kazi na ununuzi unakuwa wa haraka na wenye msongo. Hivyo kama binadamu anayependa mpangilio na ununuzi wa amani. Asubuhi ndicho kipindi bora zaidi. Pia mimi binafsi ningependelea kupanga ununuzi wangu kulingana na siku kwa manunuzi madogo kama kununua mkate maziwa au vitu vya haraka. Napenda kuenda asubuhi mapema au mchana, lakini kwa manunuzi makubwa, kama kununua vyakula vikubwa vya wiki au vifaa vya nyumbani. Napenda mwisho wa wiki asubuhi, wakati nina muda wa kuchunguza bidhaa vizuri, kulinganisha bei, na kuhakikisha nina chaguo bora. Kwa kifupi, anayetaka ununuzi wa amani, bidhaa safi, na buda au kupanga vizuri, subuhi ni mapema. Ndio wakati mzuri zaidi wa kuenda madukani, ikiwa nataka naweza pia kueleza, ni mbinu gani ya binadamu ninaweza kutumia ili kufanya ununuzi na maduka niwe rahisi. Usipoteze muda na ufanisi.

Jee, unatumia mfumo wa usalamu wa vidole? Ndiyo, natumia mfumo wa usalamu wa vidole. Mara nyingi, hasaa kwenye simu yangu ya mkononi, au kwenye kompyuta ya kibinafsi. Sababu ni komba ni haraka, rahisi, na salama kuliko kutumia nenosiri, la maneno. Au pin, hata unapoanza kuzingatia maisha kila siku. Vidole vinafanya kila kitu kuwa rahisi. Unaweza kufungua simu, kufanya malipo, au kufikia programu zako za benki bila kutoa muda wako kuandika neno siri. Lakini pia, kama binadamu, najua mfumo huu si kamilifu. Kwa mfano, wakati mwingine vidole vyako, vinaweza kuwa na unyevu na mikwaruzo midogo inaweza kufanya mfumo usome vibaya. Pia, ikiwa mtu mwingine anaitaji kutumia kifaa chako cha dharura, mfumo vidole unaweza kuwa kizuizi. Ambacho nenosiri la maneno halina. Kwa hivyo, napenda kutumia mfumo wa vidole kwa haraka na wa usalama. Lakini pia ninahakikisho la akiba kama pin au nenosiri. Kama mfumo wa vidole ukishindwa kufanya kazi.

Jee, unapenda kula popcorn. Popcorn inaladha rahisi, lakini ya kufurahisha sana. Hasa ukila ukiwa umetulia. Kuna wakati fulani ambapo popcorn inaonekana kufaa zaidi kuliko chakula kingine. Kwa mfano wakati wa kuangalia filamu, mechi, au hata ukiwa nyumbani, unapumzika jioni. Harufu yake inapokua, bado moto ni kitu kinachoweza kumfanya mutu, haisi raha na kumbukumbu nzuri. Asa kama aliwai kula popcorn na familia au marafiki. Nachokipenda zaidi kuhusu popcorn ni kuamba unaweza kuibadilisha kulingana na latha yako, wengine wanapenda ya chumvi, wengine ya sukari, na wengine huwongeza siyagi au viungo vingine. Pia ni chakula chepesi ambacho hakikulemei sana. Hivyo unaweza kula kiasi na bado ukaendelea na shuguli zako bila kujisikia mzito. Hata hivyo, kama binadamu mwenye kujali afya, ningesema napenda kula popcorn kwa kiasi, nikipika mwenyewe nyumbani bila mafuta mingi, huwa nahisi ni bora zaidi kuliko ile ya kununua tayari. Kwa sababu, unaweza kudhibiti chumvi na mafuta. Kwa ujumla, popcorn ni chakula kidogo kinacholeta furaha, hasaa inapoliwa katika mazingira ya utulivu, na watu unaowapenda.

Je unapenda kujaribu vyakula vipya. Ndio napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kwangu kujaribu chakula kipya ni zaidi ya kula tu ni aina ya safari ndogo ya kujifunza tamaduni ladha na hata historia ya watu wengine. Unapoonja chakula kipya mara nyingi unajikuta ukifikiria watu wa eneo hilo wanakula vipi wanatumia viungo gani na chakula hicho kina andaliwa katika mazingira gani. Napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu vina nisaidia kupanua mawazo na ladha yangu. Kula chakula kile kile kila siku kunaweza kuchosha lakini unapojaribu kitu kipya. Hata kama hukipendi sana bado unakuwa umejifunza kitu. Wakati mwingine unakuta chakula ambacho hukuwa kufikiria kingekupendeza lakini kinakua miongoni mwa vyakula unavyoipenda zaidi. Hata hivyo kama binadamu wa kawaida napenda kujaribu vyakula vipya taratibu. Siwezi kujaribu kila kitu mara moja. Hua napenda kuanza kwa kiasi kidogo hasa kama chakula kina viungo au harufu nisio izoea. Pia napendelea kujaribu vyakula vipya nikiwa na mtu ninae mwamini au mahali palipo safi. Ili nijisikie salama na huru kufurahia ladha bila hofu. Pia kuna furaha ya kipekee. Unapojaribu chakula kipya pamoja na marafiki au familia mnaweza kucheka kutoa maoni na kulinganisha ladha hilo hufanya uzoefu uwe na kumbukumbu nzuri. Si chakula tu bali pia muda pamoja kwa kifupi napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu vinanipa furaha maarifa mapya na mabadiliko katika maisha ya kila siku ni njia ndogo lakimi muhimu ya kufurahia maisha kama binadamu.

Ni lengo gani la muda mrefu unakazini? Kuwa lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa na maendeleo endelevu katika taaluma yangu. Ili si tu niwe na ujuzi wa kina. Bali pia niweze kuleta mchango mkubwa katika timu na kampuni ninayoifanyia kazi. Hii inaamanisha napenda kujenga sifa ya kuaminika mwenye uwezo wa kushughulikia changamoto mbali mbali. Na ambaye anaweza kuongoza au kusaidia wengine kufanikisha malengo ya pamoja. Kwa upande mwingine, lengo langu la muda mrefu ni pia kuhakikisha napata maendeleo binafsi pamoja na kazi. Kwa mfano, napenda kupata nafasi za mafunzo Warshi na miradi mipya ambayo itanipa mazoefu mpya na kunipanua uwezo wangu. Hii haitanisaidia tu katika kazi ya sasa bali pia kunitia msingi dhabiti kwa nafasi za juu au majikumu makubwa zaidi siku za usoni. Pia kama binadamu anayefanya kazi kwa muda mrefu nataka kuona matokeo ya juhudi zangu yakiinua wengine pia. Napenda kuona timu yangu inafanikisha malengo yake, wenzangu wanajifunza kuendelea na kampuni inakuwa kwa njia endelevu. Kwa hivyo, lengo langu la muda mrefu hali husiani na faida binafsi pekee, bali pia na mchango na wa pamoja. Kwa kifupi, lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu makini kuendelea kujifunza na kukua, kusaidia wengine kufanikisha malengo na kuunda historia chanya ndani ya nafasi yangu ya kazi. Hii inafanya kazi iwe ya maana zaidi kuliko ile ya kawaida ya kila siku. Ikiwa ungependa naweza pia kueleza hatua za kina za kila siku au kila mwaka mtu anaweza kuchukua ili kufanikisha lengo lake na muda mrefu.

Unashambulia aje tatizo kazini? Napenda kushambulia tatizo kazini kwa mpangilio na mkakati, hatua kwa hatua ili ku hakikisha sihitaji kurudia au kusababisha makosa zaidi. Kwanza, napenda kuelewa tatizo kwa undani, siyo tu dalili zake za juju, bali pia sababu zinazozulia tatizo hilo. Hii inamaanisha kuuliza maswali sahihi kukusanya taarifa zote zinazo hitajika na kuzungumza na watu walio husika ili kupata picha kamili ya hali. Baada ya kupata taarifa, hatua hiyo ya pili ni kuchambua tatizo, hapa napenda kugawanya tatizo kwa sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kukabiliana nazo moja baada ya nyingine. Kwa mfano, kamatatizo ni kushuka kwa utendaji watimu napitia kila kipengele, ushirikiano, mbinu za kazi, rasilimali zilizopo na mazingira ya kazi. Kwa kufanya hivyo, napata sehemu zinazohitaji hatua ya haraka na zile zinazoweza kupangwa kwa muda. Hatua ya tatu ni kuunda mpango wa hatua. Hii inahusisha kutafuta suluhisho zinazo wezekana, kutathmini faida na hasara za kila suluhisho, kisha kuchagua njia bora zaidi ya kushugulikia tatizo. Mara nyingi napenda kutumia mbinu za kushirikisha wengine pia, kwani mara nyingi mawazo ya watu wengine huleta suluisho bora zaidi. Kuliko mtu moja anavyo weza kufikiria peke yake. Hatua ya mwisho ni kutekeleza suluhisho kwa umakini na kufuatilia matokeo. Hii inamaanisha si tu kutekeleza suluhisho, bali pia kuangalia kama tatizo limepunguzwa au kuondolewa. Na kama kuna maitaji ya kurekebisha au kubadilisha mpango, kumbuka tatizo kazini mara nyingi sio la kudumu. Lazima uwe tayari kubadilisha mbinu ikiwa haifanyi kazi. Kwa kifupi, kushambulia tatizo kazini kwa binadamu, anaye fahamu kazi kuna jumuhisha kuelewa tatizo vizuri, kuchambua vipengele vyake, kupanga mpango wa hatua, kushirikisha wengine pale, inapohitajika na kufuatilia matokeo. Hii inafanya suluhisho kuwa dhabiti na linaongeza uwezekano wa mafanikio.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi? Ninapoanza kazi, napenda kuanza kwa mpangilio, unaonifanya niwe na mtazama mzuri, na nishughulikie majukumu yangu kwa ufanisi. Hatua ya kwanza kwa kawaida ni kupanga na kutambua vipaumbele vya siku. Hii inamaanisha kuangalia kazi zote, zinazohitajika kufanywa, kutambua zile zenye haraka zaidi au muhimu zaidi, na kupanga ratiba ya jinsi navyo shughulikiwa kila siku ili kuona kama kuna jambo lolote jipya linahitajika kutiliwa mkazo. Hiyo hunisaidia kwanza siku ukiwa na taarifa kamili na kuepuka mshangao wa ghafla. Hatua inayofuata ni kuzingatia kazi zenye kipaumbele cha juu badala ya kwanza. Na kila kitu kwa wakati mmoja. Napendelea kuchukua kazi chache muhimu na kuzishughulikia kwa umakini. Kwa kufanya hivyo, napata hisia ya mafanikio, mapema siku ambayo inanipa motisha ya kuendelea na shughuli nyingine. Kwa upande mwingine, napenda pia kuchukua muda mfupi wa kutulia kufikiria mkakati au kupanga vichwa vya kazi. Hasaa, ikiwa ni siku ndefu au yenye changamoto nyingi. Hii inasaidia kuondoa mkanganyiko, kupunguza msongo na kuhakikisha kwamba kila hatua ya kazi inafanywa kwa study. Kwa kifupi, ninapoanza kazi napenda kupanga na kutambua vipaumbele vya siku, kukagua barua pepe na taarifa muhimu za kazi, kushughulikia kazi zenye kipaumbele cha juu kwanza. Kupanga mikakati midogo ya kila hatua ya kazi ili kuendelea kwa ufanisi.

Harufu gani unayoipenda? Napenda harufu zinazopendeza na zinazoleta hisia za utulivu au kumbukumbu mzuri. Kwa mfano, harufu ya kahawa mpya iliochomwa ni moja ya harufu ninaoyopenda sana. Inakupa hisia za nguvu na kuamsha hisia za furaha asubuhi. Pia, napenda harufu ya mboga mpya au miti baada ya mvua. Kwa sababu inakuletea amani na unahisi unakaribia asili. Pia harufu ya mkate mpya iliochomwa au vanilla. Maharufu ambazo zinanifanya nijisikie raha na faraja. Harufu hizo si tu zinazonifanya nijisikie vizuri. Bali mara nyingi zinawakumbusha kumbukumbu nzuri kama familia, chakula kizuri au wakati wa utotoni. Kwa upande mwingine napenda pia harufu ya bahari au mfereji safi. Hasa, wakati wa kuogelea au kutembea karibu na maji. Harufu hii inaleta hisia za utulivu na hufanya mtu ajisikie huru. Kwa kifupi, napenda harufu zinazochangia utulivu wa akili na mwili, hisia za furaha na kumbukumbu nzuri, kuamsha hisia za kiasili na uhai.

Unapendelea shati au tishati, napendelea zote shati au tishati. Mi huzivaa kulingana na hali na shughuli nazozifanya. Kwa siku za kawaida, kazini au kwenye shughuli rasmi, napendelea shati. Shati linaonekana rasmi zaidi, lina muundo na linafanya mtu aonekane makini na mtaalam. Pia shati linafaa kuvalishwa na koti au tai ikiwa kuna mahitaji ya rangi rasmi au tukio la kazi. Shati lina hisia ya heshima na hufanya mtu ajisikie kujiamini. Kwa upande mwingine kwa shughuli zisizo rasmi kupumzika nyumbani au kuenda mtaani napendelea tishati. Tishati ni rasmi inavutia na hufanya mtu ajisikie huru. Ni nzuri pia kwa kufanya mazoezi au kushiriki shughuli za kimchezo. Kwa sababu haikuzuii mwili na ni rahisi kusafisha. Tishati pia inaweza kuwa na mtindo na rangi mbali mbali. Ikitoa fursa ya kujieleza kwa uhuru zaidi kuliko shati. Kwa kifupi, kama binadamu napendelea shati kwa kazi mikutano au tukio rasmi. Tishati kwa burudani kufanya mazoezi au siku za kupumzika.

Unafanya nini kuweka afya nzuri? Kuweka afya mzuri ni jambo linalochukuliwa kwa uzito na napenda kufanya mambo kadhaa kila siku. Ili kuhakikisha mwili na akili ziko katika hali nzuri. Kwanza napenda kula vyakula vyenye lishe. Hii inamaanisha kula mchanganyiko wa mboga, matunda, proteni, nafaka kamili na kuzingatia sukari na mafuta yasiyo ya lazima. Kula vyakula venye virutubisho kunasaidia mwili kufanya kazi, kww ufanisi, kutoa nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Pia napenda kufanya mazoezi mara kwa mara. Hii inaweza kuwa kutembea, kukimbia, kuogelea au mazoezi ya nguvu mwilini. Mwaziwezi husaidia moyo kufanya kazi vizuri, kuimarisha misuli, kupunguza mawazo na kuongeza stamina. Pia hufanya mtu ajisikie huru na mwenye furaha. Tatu, napenda kulala ya kutosha. Kulala ya kutosha ni muhimu kwa mwili kurudi nguvu. Akili kusafisha mawazo na kuimarisha kumbu kumbu bila usingizi wa kutosha. Hata kula vizuri na kufanya mazoezi kunakuwa na faida kidogo. Nne, napenda kudumisha afya ya akili. Hii inahusisha kupumzika, kufanya shughuli zinazofurahisha, kuzungumza na marafiki au familia, na kuepuka msongo wa mawazo uliukithiri. Akili yenye afya inasaidia kufanya maamuzi sahihi, kuthibiti hisia na kuboresha uhusiano na wengine. Mwishowe napenda kufwata mwongozo wa afya na usafi, kugeuza majisafi, kuosha mikono na kuthibiti mazingira ya kuishi na kufanya kazi husaidia kuzuia magonjwa. Kwa kifupi, napenda kuweka afya nzuri, kujumuisha kula vyakula venye lishe na usawa, kufanya mazoezi mara kwa mara, kulala vya kutosha, kudumisha afya ya akili, kufwata mwongozi wa usafi na tahadhari za kiafya.

Je, unavaa saa? Ndio, napenda kuvaa saa, lakini si kila siku. Saa si tu chombo cha kuangalia muda, bali pia ni kipengele cha mtindo. Napenda kuvaa saa pale napokuwa kazini au kwenye hafla rasmi. Kwa sababu, inakamilisha maonekano wangu na kunipa hisia ya mpangilio na umakini. Kwa upande mwingine, siku za kupumzika au pale napokuwa nyumbani. Mara nyingi sihitaji kuvaa saa. Hii inafanya nijisikie huru na siwezi kuzingatia kila dakika. Bali napumzika zaidi. Lakini pia kwa binadamu kuvaa saa kunaweza kuwa muhimu wakati unapohitaji kufuata ratiba au kuhakikisha unashughulikia shughuli zako kwa usahihi. Pia napenda kuona kwamba aina ya saa ninayoivaa inaendana na hafla au shughuli. Saa ya kisasa yenye digitali inaweza kuwa raisi kwa kazi za kila siku lakini saa ya kifahari au ya mtindo inaweza kuongeza heshima au urembo pale naposhiriki kwenye tukio la kikazi au la kijamii. Kwa kifupi, napenda kuvaa saa kwa sababu ni muhimu kwa kupanga muda na ratiba. Inachangia mtindo na mwonekano rasmi husaidia kuwa na hisia ya utulivu na mpangilio.

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi? Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia tulivu lakini yenye maana. Siku hiyo siichukulii tu kama sherehe kelele au anasa. Bali kama wakati wa kujitafakari, kushukuru na kusherekea maisha. Kwa kawaida, napenda kuanza siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu. Huwa najipa muda wa kufikiria mwaka uliopita. Nini nilijifunza, changamoto nilizopitia na mafanikio niliofikia. Hata yale madogo, hiyo hunisaidia kujikumbusha kuwa bado niko safarini ya kukua kama mtu. Mara nyingi pia huweka malengo mapya ya mwaka unafuata. Si lazima makubwa sana. Bali yale ya kuniboresha hatua kwa hatua. Kuhusu sherehe yenyewe, napenda iwe rahisi na ya watu wa karibu. Huwa napenda kusherehekea na familia au marafiki wachache ninaowaamini. Inaweza kuwa kula chakula kizuri pamoja, kupika nyumbani au kuenda sehemu tulivu kula. Sio lazima iwe sherehe kubwa. Kilicho muhimu ni kushiriki furaha na watu wanaonijali. Keki ndogo, vicheko na mazungumzo ya kweli hunitosha kabisa. Wakati mwingine pia napenda kujizawadia kitu kidogo. Labda nguo, kitabu, au kitu ambacho nimekua nikitamani kwa muda. Si kwa kujionyesha, bali kama njia ya kujitathmini na kujikumbusha kuwa jitihada zangu zina maana. Pia kama nina nafasi, napenda kufanya jambo la kutoa, kama kusaidia mtu au kushiriki chakula na wengine, kwa sababu hunifanya nijisikie furaha ndani zaidi. Kwa kifupi, nasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kutafakari maisha na kujishukuru, kushirikiana na watu wa karibu, kula chakula kizuri kwa utulivu, kujizawadia au kutoa kwa wengine. Hivyo, siku yangu ya kuzaliwa, huwa sio tu kuhusu umri kuongezeka. Bali ni kushirikia uhai, safari ya maisha na matumaini ya mbele.

Unapenda kula wapi nje ya nyumba? Napenda kula nje ya nyumba katika maeneo yalio tulivu, safi na yenye mazingira mazuri. Sii lazima iwe mkahawa wa kifahari sana. Muhimu kwangu ni hali ya mahali na namna ninavyo sikia. Nikiwa hapo, napenda sehemu ambayo naweza kukaa bila haraka, kuzungumza vizuri na kufurahia chakula bila kelele nyingi. Mara nyingi napendelea mkahawa midogo au ya wastani. Hasa ile inajulikana kwa chakula kizuri kuliko mapambo mengi. Mkahawa ya ina hii mara nyingi ina ladha ya kipekee huduma ya karibu na chakula kinachotayarishwa kwa uangalifu pia napenda sehemu ambazo zinatoa vyakula vya asili au vya nyumbani kwa sababu vina nifanya nijisikia kama niko nyumbani hata nikiwa nje. Pia napenda kula nje nikiwa na watu ninaowapenda, familia au marafiki. Hata wali pa kawaida pa hoteli ndogo au mkahawa wa mtaani, unaweza kuwa mzuri sana kama kuna mazingira ya furaha na mazungumzo mazuri. Wakati mwingine, napenda kula sehemu zilizo karibu na mazingira ya asili kama bustani au karibu na maji. Kwa sababu hufanya chakula kionekane kitamu zaidi na kunipa utulivu wa akili. Kwa kifupi, napenda kula nje ya nyumbani, mahali palipo safi na utulivu, mikahawa yenye chakula kizuri na huduma nzuri. Sehemu zenye mazingira ya kupendeza, nikiwa na watu ninaowajali. Hivyo, kula nje kwangu sio tu swala la chakula. Bali ni uzoefu wa kufurahia muda, watu na mazingira.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Napenda mambo kadhaa kuhusu shirika langu. Hasa yale yanayonifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu, chenye maana. Kwanza kabisa napenda utamaduni wa ushirikiano. Shirika linapokuwa mkazo kwenye kufanya kazi kama timu, kusikilizana na kuheshimiana kazi inakuwa nyepesi na yenye motisha. Inanipa hisia kwamba mchango wangu unatambulika na kwamba si niko peke yangu katika kutimiza malengo. Pili, napenda wazi na mawasiliano, ndani ya shirika. Pale viongozi wanaposhirikisha taarifa kueleza mwelekeo wa shirika na kusikiliza maoni ya wafanyikazi. Najenga imani hii hunifanya nijiskie salama kazini na nijue ninakoelekea pamoja na shirika uwazi pia husaidia kupunguza migongano na kutoelewana. Tatu, napenda fursa ya kujifunza na kukua. Shirika linalodhamini maendeleo ya wafanyikazi wake kupitia mafunzo, miradi mipya au ushauri linalonionyesha kuwa linajali mustakabali wangu. Hii hunipa motisha wa kufanya kazi kwa bidii. Zaidi kwa sababu najua ninajijenga mimi binafsi pamoja na kulijenga shirika. Pia napenda heshima kwa usawa wa kazi na maisha ya binafsi. Shirika linaloelewa kwamba mfanyikazi anamaisha nje ya kazi hujenga mazingira bora ya afya ya akili na mwili. Hii hunifanya nifanye kazi kwa moyo moja bila kuhisi kuchoka kupita kiasi. Kwa kifupi, ninachopenda kuhusu shirika langu ni utamaduni ushirikiano na heshima, mawasiliano ya wazi na uongozi unaosikiliza. Furza za kujifunza na kukua kuthamini usawa wa kazi na maisha. Haya yote hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya shirika, si mfanyikazi tu, bali mshirika kati safari ya mafanikio.

Msimu gani wa mwaka unaopenda zaidi? Msimu ninaopenda zaidi ni msimu wa jua la wastani. Yani kipindi ambacho si baridi, wala joto kali sana. Huu ni wakati ambapo hali ya hewa inakuwa ya kupendeza. Na mtu anaweza kufanya shughuli zake za kila siku bila usumbufu mkubwa wa hali ya hewa. Napenda msimu huu kwa sababu mwili na akili huhisi uhuru zaidi. Unaweza kutoka nje kwa urahisi, kutembea, kufanya mazoezi, au kukutana na watu bila kuangaika na joto, au baridi inayochosha. Pia usingizi huwa mzuri zaidi wakati hali ya hewa iko sawa, jambo ambalo lina mchango mkubwa kwa afya ya binadamu. Pia msimu wa jua la wasitani huleta hali ya matumaini, mazingira ya naonekana kuwa hai, mimea inamea vizuri na kuna mwanga wa kutosha wa jua ambao huongeza hisia, furaha na motisha. Mara nyingi, kipindi hiki kinanifanya nijisikie mwenye nguvu mpya na hamasa, ya kupanga malengo au kuanza mambo mapya. Kwa upande mwingine, msimu huu hurahisisha pia mipango ya kijamii, sherehe, mikutano na hata safari ndogondogo huwa rahisi zaidi kupangwa na kufurahiwa. Hakuna kikwazo kikubwa cha hali ya hewa kinachoharibu mipango. Kwa kifupi, kama binadamu napenda msimu wa jua la wastani kwa sababu hali ya hewa ni rafiki kwa mwili na akili, shughuli za kila siku zinafanyika kwa urahisi. Mazingira huleta furaha na matumaini. Maisha huhisi kuwa na uwiano mzuri. Ni msimu unaonifanya nijisikie hai, huru na mwenye matumaini zaidi.

Unavyolea nywele zako mara ngapi? Ninaosha na kutunza nyule zangu kulingana na aina ya nywele na shughuli ninazofanya. Kwa kawaida, napenda kuzoelea nywele mara mbili, hadi tatu kwa wiki. Hii, inanisaidia kweka nywele safi na nadhifu bila kuzikausha au kuzipoteza mafuta ya asili ambayo ni muhimu kwa afya ya nywele. Kama nimekua na shughuli nyingi, jasho au vumbi kwa tonu. Kwa mfano, baada ya mazoezi au kazi nzito, naeza kuosha nywele mapema zaidi, lakini kama nimekua ndani au hali ya hewa ni baridi. Si hitaji kuosha mara nyingi sana, ninaamini kuosha nywele kila siku ni lazima, kwa kila mtu. Kwa sababu, kunaeza kufanya nywele ziwe kavu, au dhaifu. Bali na kuosha, natilia mkazo pia, namna kutunza nywele, utumia shampoo laini isio na kemikali kali na mara nyingi huongeza conditioner au mafuta ya nywele, ili kuzifanya ziwe laini na zenye afya. Wakati mwingine, hasa mwishoni mwa wiki, napenda kupaka mafuta ya asili kama nazi au, mzeituni ili kulisha nywele na ngozi ya kichwa. Pia, napunguza matumizi ya joto kali au bithaa nyingi za kemikali. Kwa sababu najua zinaweza kuaribu nywele kwa muda mrefu, badala yake, napedelea njia raisi na za asili kadri, inavyowezekana. Kwa kifupi, kama binadamu, ninaosha na kutunza nywele zangu mara mbili, au tatu kwa wiki. Kuringana na hali ya hewa na shughuli, kwa kutumia bithaa laini na mafta ya asili, kwa kuepuka kuosha kupita kiasi. Hii inanisaidia kuwa na nywele safi, zenye afya na raisi kutunza. Bila kuleta madhara ya muda mrefu.

Niambie kuhusu chakula chako unachokipenda zaidi. Chakula ninacho kipenda ni kile kinachonipa ladha nzuri, kunishibisha na kunikumbusha nyumbani. Napenda sana chakula ambacho ni rahisi, lakini kimepikwa kwa upendo na umakini. Kwa mfano, wali wenye maharagwe au nyama au ugali na mboga za majani kama sukumawiki au spinachi. Ni miongoni mwa vyakula ninavyovipenda sana. Vyakula hivi ni vya anasa, lakini vina ladha ya kipekee na hunifanya nijisikie, nimeridhika kweli. Kile kinachofanya chakula hiki, nikipende zaidi, si ladha pekee. Bali, pia hisia za kinazonipa. Mara nyingi, zina nikumbusha chakula cha nyumbani, familia na nyakati ambazo mlikuwa mnakapa pamoja, mkila bila haraka. Chakula kama hiki, hunipa faraja ya moyoni na hunifanya nijisikie salama na mwenye shukrani. Pia napenda chakula chenye uwiano na lishe. Napenda kuona sahani yangu ina wanga, protini na mboga. Hata kama ni chakula rahisi, napenda kiwe na rangi cha mchanganyiko mzuri. Kwa mfano, wali, samaki wa kukaanga au hata kupikwa kwa mchuzi. Pamoja na mboga mbichi au zilizopikwa vizuri. Hiyo hunifurahisha sana. Wakati mwingine napenda pia kujaribu ladha mpya. Lakini chakula ninachokirudia mara nyingi ni kile kinacho kielewa na kukizoea. Najua ladha yake, najua kinanitosha. Na najua kinanipa nguvu ya kuendelea siku yangu. Kwa kifupi, chakula ninachokipenda ni cha nyumbani na chenye ladha ya asili. Kinacho nishibisha na kunipa nguvu. Kinacho niletea kumbukumbu na faraja. Chenye uwiano wa lishe. Kwangu chakula si kitu chakula bali ni sehemu ya furaha, afya na maisha ya kila siku.

Je? Umewahi kwenda kwenye tamasha la muziki? Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki, na ni uzeefu ambao si usahau kirahisi. Tamasha la muziki lina hisia ya kipekee sana. Tofauti kabisa na kusikiliza muziki nyumbani, au kupitia simu. Unapokua pale, unahisi muziki si masikio tu, bali pia kwa moyo na mwili nzima. Kitu unachokipenda zaidi kwenye tamasha ni hali ya umoja. Unaona watu wa aina tofauti, umri, mavazi na tabia. Lakini wote wamekusanyika kwa jambo moja, muziki. Kuimba pamoja na watu usiowajua kucheza bila kujizuia na kushangilia msanii kunaleta furaha ya kweli na hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa. Tamasha pia unipa kumbukumbu nyingi. Nakumbuka msisimko kabla ya msanii kupanda jukwaani. Kelele za mashabiki, taa zinapowaka na wakati wimbo unaopenda unapigwa na kila mtu anaimba kwa sauti moja. Hata uchovuwa kusimama kwa muda mrefu huwa haionekani sana kwa sababu furaha inazidi. Hata hivyo kama binadamu kuwa changamoto pia msongamano wa watu kelele nyingi au kuchoka. Ndiyo maana napenda tamasha lililoandaliwa vizuri, lenye usalama na mazingira mazuri nikiona marafiki, au watu ninawapenda tamasha huwa tamu zaidi kwa sababu mna furahia pamoja na kushiriki kumbu kumbu. Kwa kifupi, kwenda kwenye tamasha la muziki kwangu ni njia ya kufurahia muziki kwa undani zaidi nafasi ya kujiachilia na kusahau mawazo ya kila siku. Uzoefu wa kushirikiana na watu wengine, kumbukumbu ya furaha na uhuru. Ni uzoefu na unaofanya nijisikie hai, huru na karibu zaidi na muziki ninaopenda.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Wikendi ni naitumia kupumzika, kujitunza na kuunganika tena na watu wa mambo ninaowapenda. Tofauti na wiki ya kazi ambayo huwa na ratiba kali. Wikendi kwangu ni muda kupunguza mwendo na kuupa mwili na akili nafasi ya kupumua. Kwa kawaida, naanza wikendi kwa kupumzika zaidi, asa asubui, huwa sipendi kuamuka kwa haraka sana. Kama siku ya kazi, nachukua muda wangu, labda nikunywe chai, au kahawa pole pole, nisikilize mziki, au nitazame habari kwa utulivu. Huu ni mwanzo unaonisaidia kuondoa uchovu wa wiki mzima. Badae, utegemea na mipigo nilionayo. Wakati mwingine, nafanya shuguli za nyumbani kama kusafisha, kufua na kupanga vitu. Ingawa ni kazi, huwa nafuraia kwa sababu hufanya bila presha na najua inanisaidia kuanza wiki mpya, nikiwa nipo sawa. Pia mara nyingi, wikendi hutumia muda na familia au marafiki, tunaeza kukutana, kuzungumza, kula pamoja na hata kutembea tu. Huu ni muda muhimu sana kuangu kwa sababu unanisaidia kudumisha mahusiano na kunipa furaha kijamii ambayo mara nyingi ukosekana wakati wa wiki ya kazi. Kuna siku nyingine ambapo napendelea kujibakisha peke yangu naeza kusoma, kutazama filamu, kusikiliza muziki au kufanya mazoezi mepesi kama kutembea. Muda huu wakua peke yangu unasaidia kufikiria, kupanga wiki ijayo na kujirudisha katika hali nzuri ya kiakili. Kwa ufupi, mara nyingi wikendi yangu huwa na mambo haya, kupumzika na kuondoa uchovu wa wiki, kufanya shuguli, za nyumbani kwa utulivu, kukutana na familia au marafiki, kujitunza kimwili na kiakili, kujiandaa taratibu kwa wiki mpya. Kwangu wikendi si lazima iwe shuguli nyingi. Bali, iwe ya maana, ya utulivu na inayoniacha nikiwa na nguvu mpya kwa siku zinazofuata.

Niambie kuhusu shuguli zako za siku za mvua. Siku za mvua huwa na hali ya kipekee na shuguli zangu hubadilika kidogo. Kulingana na mazingira na hisia zinazokuja na mvua. Kwa kawaida, mvua hunifanya nipunguze mwuendo na kufanya mambo kwa utulivu zaidi kuliko siku za kawaida. Kwanza kabisa, siku za mvua napenda kukaa ndani zaidi nikiwa nyumbani. Napata hisia ya usalama na faraja. Mara nyingi napenda kujitengenezea kinywaji cha moto kama chai, kahawa au uji. Halafu, nikikaa nikisikiliza sauti ya mvua ikinyesha, sauti ya mvua hunitulizisha sana na hunisaidia kupunguza mawazo mengi ya kichwani. Pia siku za mvua ni wakati mzuri kwangu wa kusoma au kutazama kitu kinachonifurahisha. Naweza kusoma kitabu, kutazama filamu, au kuangalia vipindi vilivyokuwa ni meahirisha. Kwa sababu hali ya hewa tayari inalazimisha tulivu nafanya mambo haya bila haraka wala hatia ya kuhisi na poteza muda. Wakati mwingine, napenda pia kutumia siku za mvua kupanga mambo yango. Naweza kupanga ratiba, kuandika malengo, au kupanga vitu vya ndani ya nyumba. Mvua hunipa nafasi ya kutafakari na kupanga maisha yangu kwa upole bila kelele za nje. Kama kuna majukumu ya lazima, siku za mvua hunifanya nifanya kazi kwa umakini zaidi. Hata kama nipolepole najiandaa vizuri navalia ipasavyo na najaribu kuwa makini ili kuepuka usumbufu, unaoweza kuletwa na mvua. Pia kuna upande wa kihisia, siku za mvua hunifaya niskie mtulivu, mnyenyekevu na kutafakari zaidi. Wakati mwingine hunirudisha kumbukumbu za utotoni au nyakati nilipokuwa nyumbani na familia mvua ikinyesha nje. Kwa kifupi, shuguli zangu za siku za mvua mara nyingi ni kukaa ndani na kupumzika, kunywa vinywaji vya moto, kusoma au kutazama filamu, kutafakari na kupanga mambo, kufanya kazi kwa utulivi na umakini. Kwangu siku za mvua ni siku mbaya, bali ni fursa ya kupunguza mwendo, kujisikiliza na kujipa mapumziko ya ndani.

Jambo gani la dini ni muhimu kwa kwako. Jambo muhimu sana la dini kwangu ni imani na maadili yanayoniongoza katika maisha ya kila siku. Si tu kufuata kanuni au ibada kwa ila bali kuwa na msingi wa kiroho na maadili. Inayonisaidia kufanya maamuzi sahihi, kushughulikia changamoto na kuishi kwa heshima na wengine. Kwa mfano, nadhamini sana upendo na heshima kwa wengine, dini yangu inapenda tusikilize, tuheshimiane na kusaidiane. Hii inasaidia kuwa binadamu bora katika mahusiano yangu ya kila siku, kazini, nyumbani na kijamii kwa ujumla. Hii sio tu kuhusu sheria, bali ni muongozo wa maisha, unaonifanya nijisikie huru na salama kimoyo. Pili, maadili ya uaminifu na uwajibikaji ni muhimu kwangu. Imani ya dini inanisihi kuwa mtu aishi kwa uaminifu. Aseme kweli na aendeleze haki na usawa. Hii ni muhimu sio tu kwa maisha ya kibinafsi bali pia kwa jamii ninayoishi ndani yake. Kuishi kwa uaminifu kunanisaidia kujenga heshima na kuunda mazingira chanya kwa wote. Tatu, muda wa tafakari na maombi ni sehemu nyingine muhimu, si lazima iwe kwa muda mrefu sana. Bali, ni nafasi ya kujitafakari, kusahihisha mawazo na kupata nguvu ya kiroho. Hii hunisaidia kukabiliana na changamoto za kila siku kwa utulivu, kuelewa maisha kwa undani zaidi na kujipa mtazamo mzuri wa maisha. Kwa kifupi, jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni upendo na heshima kwa wengine, uaminifu na uwajibikaji, tafakari na maombi. Kwa binadamu, dini si tu kanuni za kufuata. Bali, mwongozo wa maisha unaunisa jinsi ya kuishi kwa furaha, amani na heshima kwa wengine. Ikiwa ungependa naeza pia kueleza jinsi jambo hili la dini inayoshughulikia maisha ya kila siku na uamuzi yanayofanywa.

Je, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Ndiyo ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia lakini sio rahisi kabisa inawezekana. Ila kuna hitaji maandalizi ya kiakili na kukubali mabadiliko ya muda mfupi. Teknolojia imekuwa sehemu kubwa ya maisha ya kila siku. Simu, mtandao, televisheni, na ata vifaa vya kazi. Kwa hiyo kuiacha siku moja ni changamato, lakini pia ni uzoefu wa kujifunza. Siku moja bila teknoloja inanilazimisha kurudi kwenye mambo ya msingi ya maisha. Badala ya kuangalia simu mara kwa mara ningetumia muda kuzungumza ana kwa ana na mtu alioko karibu nami, kusoma kitabu cha karatasi au kufanya kazi cha nyumbani kwa utulivu. Mambo haya yanaweza kuonekana ya kawaida lakini mara nyingi husahaulika kwa sababu ya screen. Pia siku bila teknolojia hunisaidia kutulia kia kili hakuna taarifa nyingi ujumbe wa haraka au taarifa za mtandaoni zinazovuta umakini wangu. Akili inapunguza kelele, mwaza anakuwa wazi zaidi na mtu anaanza kujisikia huru kwa namna fulani. Hata usingizi huwa mzuri zaidi kwa sababu hakuna mwanga wa skrini unaochosha macho na akili. Hata hivyo kama binadamu wa sasa nakubali pia kuwa kuna changamoto mambo kama mawasiliano ya haraka, kazi fulani, au dharura vinaweza kuwa vigumu bila teknolojia ndiyo maana naona ni rahisi zaidi kufanya hivyo siku ya mapumziko au wikendi kuliko siku ya kazi kwa kifupi, naweza kuishi siku moja bila teknolojia kwa sababu inanirudisha kwenye maisha ya kawaida na ya utulivu. Inapunguza msongo wa mawazo, inanisaidia kujitambua na kujipumzisha kia kili. Lakini pia natambua kuwa teknolojia ina nafasi yake muhimu. Kwa hiyo, kwangu sawa ndio jambo la msingi. Kujua lini kuitumia teknolojia na lini kuipumzisha ili maisha yabaki na maana ya na afya.

Shauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ningesema ushauri ninaopenda kumpa mtu mwingine. Ungekua kama mwongozo wa maisha unaosaidia kufanya maamuzi sahihi, kudumisha furaha na kujenga uhusiano mzuri na wengine. Kwa mfano ningesema, dhamini muda wako na afya yako. Muda na afya ni raslimali ambazo hatuwezi kurudisha. Jaribu kupanga maisha yako kwa njia inayokuezesha kufanya mambo muhimu kupumzika na kudumisha mwili na akili zenye nguvu. Usiruhusu kazi au mashinikizo yasiyokuwa lazima kuaribu muda wako, wa furaha na amani. Tendeni wema na heshma kwa wengine. Matendo madogo ya huruma kuunga mkono wengine au kusikiliza bila hukumu huunda mazingira chanya na hufanya maisha ya kila siku kuwa raisi. Ushauri huu unawausiana na jinsi mtu anavyounda mausiano mazuri na kupata heshma na marafiki wa kweli. Jifunze, jaribu na usiogope kushindwa. Kila changamoto au kosa ni furusa ya kujifunza. Uskubali hofu au mashaka yaniache. Uspate furusa, ushauri huu unamfundisha mtu kukua jasiri, kuboresha ujuzi wake na kuendelesha kukuwa binafsi bila kuogopa kujaribu mambo mapya. Kudumisha usawa wa akili na mwili. Tafakari pumziko mazoezi na kufuata mambo unayopenda kufanya mtu ajisikia imara na mwenye furaha. Kwa binadamu, usawa huu ni msingi na kufanya maamuzi mazuri na kuepuka msongo wa mawazo usiokua na faida. Kwa kifupi, ushauri ningewapa ni tathmini muda na afya yako, tendeni wema na heshma kwa wengine, jifunze jaribu na usiogope kushindwa, dumisha usawa wa akili na mwili. Ushauri huu si tu maneno ya kuelimisha bali muongozo wa maisha unawasaidia mtu kuwa na furaha, afya na mafanikio.

Je unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta napenda kuandika kwa njia zote mbili kwa mkono na kwa kompyuta. Lakini kila moja ina nafasi yake maalum kulingana na hali na lengo. Siwezi kusema moja n ibora kuliko nyingine kila wakati kwa sababu kila njia hunipa uzoefu tofauti kabisa. Kuandika kwa mkono hunipa hisia ya ukaribu na mawazo yangu ninapochukua kalamu na karatasi nahisi kama akili inafanya kazi kwa utulivu zaidi mawazo yanatiririka pole pole lakini kwa kina. Njia hii hunisaidia sana wakati wa kutafakari kuandika mawazo binafsi au kupanga malengo. Pia kuandika kwa mkono hunisaidia kukumbuka mambo kwa urahisi zaidi kwa sababu kuna muunganiko wa moja kwa moja kati ya akili mkono na mandishi. Kwa upande mwingine kuandika kwa kompyuta ni rahisi na haraka zaidi. Ninapokuwa na mawazo mengi au nahitaji kuandika kitu kirefu kwa muda mfupi kompyuta hunisaidia sana. Ni rahisi kurekebisha makosa kupanga aya na kuhifadhi maandishi bila hofu ya kuyapoteza. Pia ni chombo bora kwa kazi za kitaaluma barua pepe au kazi zinazohitaji mpangilio mzuri na usahihi. Napenda kuangalia hivi. Kuandika kwa mkono kwa mawazo binafsi kukumbuka na kutafakari. Na wakati nina andika na kompyuta ni niko kazini au maandishi marefu na mawasiliano rasmi yanatakikana. Kwa kifupi napendelea mchanganyiko wa vyote viwili. Kuandika kwa mkono hunifanya nijisikie karibu na nafasi yangu. Huku kuandika kwa kompyuta hunipa ufanisi na kasi. Usawa kati ya hizi mbili hunisaidia kuandika vizuri zaidi na kufurahia mchakato wa kuandika kama ipasavyo na kwa uhalisi.

Niambie kuhusu shughuli zako za wikendi. Shughuli zangu za wikendi zinategemea kupumzika, kufurahia muda wa bure na kujiandaa kwa wiki ijayo. Wikendi ni muda wangu wa kupunguza mwendo wa haraka wa kazi, kuzingatia maisha binafsi na kufanya mambo ninayoyapenda. Kwanza, mara nyingi napenda kuamka polepole asubuhi bila kengele ya kazi. Ninachukua muda ya kunywa chai au kahawa kusikiliza muziki au kutazama dirisha na kuangalia mandhari. Hii hufanya mwili wangu upate nafasi ya kupumzika na akili yangu inakuwa tayari kwa furaha ya siku. Baada ya hapo, mara nyingi napendelea kupanga au kufanya shughuli nyepesi za nyumbani. Kama kusafisha kupika au kupanga vitu. Hizi si kazi za shinikizo. Bali hufanywa kwa utulivu na huchangia sana hisia ya usalama na amani nyumbani. Shughuli nyingine nazopenda wikendi ni kutembelea familia au marafiki. Inaweza kuwa chakula cha pamoja, kutembea pamoja au hata kuzungumza kwa furaha. Hii ni fursa nzuri ya kudumisha mahusiano, kushirikiana furaha na kupata hisia za kijamii ambazo hupatikana kidogo wakati wa wiki ya kazi. Vile vile napenda kuwa na muda wa burudani na wa binafsi. Kama kusoma kitabu, kutazama filamu au kufanya mazoezi mepesi. Wakati wa kuwa pekee yangu hunisaidia kujijua kupumzika kiakili na kujiandaa kwa wiki mpya kwa mtazamo mzuri. Kwa kifupi, shughuli zangu za wikendi ni kupumzika na kuanza siku polepole. Kufanya shughuli nyepesi za nyumbani na kutembea au kushirikiana na familia na marafiki. Kufanya burudani binafsi na mazoezi mepesi. Kujiandaa kisaikolojia kwa wiki ijayo. Kwa kawaida, wikendi si tu muda wa kupumzika bali ni fursa ya kuunganisha mwili, akili na hisia kwa njia ya furaha na utulivu.

Chakula gani nachopenda kula jioni? Chakula nachopenda kula jioni ni kila kinachonishibisha, chenye lishe, lakini si kizito sana. Sijapenda kula chakula kizito au chenye mafuta mengi usiku. Kwa sababu kinaweza kunifanya nisipate usingizi mzuri au nijisikie mnyonge. Kwa kawaida, napenda chakula cha nyumbani kilicho rahisi, lakini chenye ladha. Kwa mfano, wali au ugali uliopikwa vizuri pamoja na mboga kama sukumawiki, mchicha au spinach na protini kama samaki, kuku na nyama kidogo. Hii huchangia usawa wa lishe, kunishibisha na kunipa nguvu bila kunizidisha. Pia napenda wakati mwingine kula vya kula vya haraka lakini vya afya kama sandwich yenye mboga na proteini au saladi yenye mchanganyiko wa matunda na karanga. Hii ni bora pale ninapokuwa nimechoka au sina muda kupika. Chakula chenye muda mrefu vile vile napenda kula chakula chenye joto jingi kidogo. Si chakula cha moto sana ili nisiharibu tumbo au kusababisha hisia ya moto isiyofaa usiku. Mara nyingine napenda kinywaji cha moto kama chai au maziwa kidogo kuambatana na chakula changu cha jioni. Kwa kifupi chakula nachokipenda kula jioni ni chenye nii rahisi lakini chenye ladha na usawa wa lishe. Wali au ugali na mboga na proteini kidogo. Vyakula vya haraka vinavyokidhi lishe kinywaji cha moto kidogo kama chai au maziwa. Kwa kawaida, chakula cha jioni sio tu cha kushibisha, bali pia ni sehemu ya kupumzika, kufurahia muda wa jioni na kujiandaa kwa usingizi mzuri.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi? Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi, ungekuwa kimsingi, muongozo, wa kujendeleza, kufurahia kazi, na kudumisha uhusiano mzuri kazini. Nigesema. Fahamu kazi yako na malengo yako. Kabla ya chochote, jaribu kuelewa vizuri majukumu yako na malengo ya timu au shirika. Hii itakusaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuepuka kuchanganyikiwa na kujuwa jinsi mchango wako unavyo husiana na mafanikio kwa jumla. Jenga mahusiano mazuri na wenzako, kushirikiana na heshma, msingi na kazi yoyote. Sikiliza wengine, uilinde heshima na usiogope kuuliza au kusaidia. Wanaweza kuwa chanzo cha msaada, ushauri na fursa unazoitaji unapokuwa unajifunza. Jifunze haraka na kuidhabiti. Kila kazi inamambo mwapya ya kujifunza, usione kuwa kujifunza ni kitu cha kupoteza muda. Bali, ni njia ya kujimarisha, kuongeza ujuzi na kuikuza nafasi yako kazini. Usikate tamaa unapokosea, makosa ni sehemu ya kujifunza. Mwisho usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Wakati mwingine mtu anapoanza kazi, hupenda kujitupa sana. Lakini ni muhimu sana kujuwa ni lini kupumzika, kujitunza na kudumisha afya ya mwili na akili. Hiyo husaidia kuwa na utulivu wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kwa muda mrefu. Kuwa mnyenyekevu lakini mthubutu. Sikiliza, tafakari na kuwa mnyenyekevu kwa ushauri na mafunzo, lakini usiogope kutoa mawazo yako, kushirikiana na kuchukuwa hatua unapohisi ni sahihi. Ujasiri na unyenyekevu una shirikiana vizuri kazini. Kwa kifupi, ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni aelewe jukumu na malengo yake. Jenga mahusiano mazuri na wenzako, jifunze haraka na kwa udhabiti, dumisha usawa kati ya kazi na maisha binafsi, kuwa mnyenyekevu lakini mthubutu. Kwa kawaida, huu ushauri siotu wa kufanikisha kazi, bali pia ni mwongozo wa kuwa binafsi, kujiamini na kufurahia maisha ya kazi kwa muda mrefu.

Unafanya nini kujiandaa na kwa mkutano? Kujiandaa kwa mkutano ni mchakato unaohitaji utulivu, mpangilio na kuzingatia lengo la mkutano. Siku zote napenda kuhakikisha kuwa sina hofu au kuchanganyikiwa na kwamba ninajua ntashiriki kwa ufanisi. Kwanza napenda kusoma agenda au muda za mkutano mapema. Hii hunitoa picha ya mambo yatakayo jadiliwa na kunisaidia kupanga mawazo yangu. Ikiwa kuna nyaraka au ripoti za kuangalia huzisoma, mapema ili kuelewa data ya kuelewa maswala kwa kina. Badaye, napanga hoja au maswali nathani nitayatoa. Hii husaidia kuwa na mpangilio na kuzuia mandhari zisizo na muundo wakati wa mkutano. Mara nyingi ninaandika maoni chache kwa mkono au kwenye kompyuta ili ziwe kumbukumbu na kielelezo cha mawazo yangu. Kabla ya mkutano napenda pia kukuza mtazamo wa utulivu na kujiamini. Hii inaweza kuwa kwa kupumzika kwa dakika chache, kuvuta pumzi na kuangalia mahusiano muhimu ya mkutano. Kujiandaa kihisia, kunasaidia kushiriki kwa usahihi na bila wasiwasi yoyote. Wakati wa mkutano, napenda kusikiliza kwa umakini, kushirikiana na kuzungumza kwa uwazi. Usikilizaji nzuri ni sehemu muhimu ya kuandaa mkutano. Kwa sababu mara nyingi, hoja bora zinatokana na kuelewa mawazo ya wengine kabla kutoa yako. Kwa kifupi, navyojiandaa kwa mkutano ni kwa kusoma agenda na nyaraka mapema, kuandaa hoja au maswali muhimu, kujiandaa kihisia na kuzingatia utulivu, kusikiliza kwa umakini na kushirikiana kwa uwazi wakati wa mkutano. Kwa kawaida kujiandaa kwa mkutano si tu kufanya kazi vizuri, bali pia ni njia ya kujenga heshima, kujiamini na kuhakikisha kuwa kila mtu anafaidika kutokana na ushiriki wako.

Jee, unapenda kujaribu teknolojia mpya? Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Lakini si kwa pupa au kwa kutafuta kila kitu kipya kinachotokea. Napenda kuchukua mda kuelewa teknolojia hiyo inafaya nini, inanisaidiaje, na kama kweli italeta mabadiliko chanya katika maisha yangu ya kila sigo. Kwanza kabisa, kinachonivutia kwenye teknolojia mpya, ni uwezo wa kurahisisha maisha. Ikiwa teknolojia inaweza kuokoa muda kuongeza ufanisi kazini au kuboresha mawasiliano. Huwa tayari kuijaribu kwa mfano programu mpya ya kupanga kazi au kifa kinachorahisisha kazi za nyumbani kinaweza kunifanya nijisikie nipo mbele kimaendeleo. Hata hivyo ninatahadhari pia. Sio kila teknolojia mpya ni lazima nitumie mara moja. Napenda kusoma, kusikiliza maoni ya wengine na kujaribu taratibu. Hii inanisaidia kwepuka msongo wa mawazo au kutumia teknolojia ambayo si lazima kwangu. Pia napenda teknolojia mpya kwa sababu inanipa nafasi ya kujifunza na kukua. Kujifunza kitu mpya haifanyi akili ibaki hai na wazi. Inanipa ujasiri na kuendana na mabadiliko ya dunia kisasa asa kazini au katika maisha ya kila siku. Kwa kifupi, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inaraisisha maisha na kazi. Inanipa fursa ya kujifunza na inanisaidia kuendana na mabadiliko ya dunia. Lakini daima nimejaribu kudumisha usawa kati ya kutumia teknolojia na kuishi maisha ya kawaida. Ili teknolojia iwe msaada si mzigo tu.

Je, unapenda kutembea kwa miguu. Ndiyo, napenda kutembea kwa migu. Kwa sababu ni shughuli rahisi lakini yenye faida kubwa kwa mwili na akili. Kutembea hakuhitaji vifaa maalum, hakuhitaji maandalizi magumu, na bado kunaleta manufaa mengi katika maisha ya kila siku. Kwanza, kutembea hunisaidia kudumisha afya ya mwili, kuna changia kuboresha mzunguko wa damu, kuimarisha misuli na kusaidia mwili kubaki katika hali nzuri bila kujichosha sana. Hata matembezi ya dakika ishirini kwa siku hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye nguvu pili kutembea hunisaidia kutuliza akili ninapotembea hasa asubuhi au jioni. Napata muda wa kuwa peke yangu na mawazo yangu. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kupanga fikra, na wakati mwingine kupata mawazo mapya, kutembea nje, nikiona mazingira na kusikia sauti za kawaida, hunipa utulivu wa ndani. Pia napenda kutembea kwa miguu, kwa sababu hunipa nafasi ya kufurahia mazingira, badala ya kupita haraka kwa gari au pikipiki. Kutembea hunifanya nitambue vitu vidogo kama miti, hewa safi na mtu ninaokutana nao njiani. Hii hunifanya nijisikie nipo karibu zaidi na mazingira yanayonizunguka. Kwa kifupi, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu husaidia afya ya mwili, hutuliza akili na kupunguza stress hnipa muda wa kutafakari hunisaidia kufurahia mazingira. Kwa kawaida kutembea kwa miguu si tu njia ya kusafiri bali ni aina ya mazoezi, tiba ya akili na muda wa kujitunza.

Niambie kuhusu chumba chako unachokipenda nyumbani. Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani si sebule sababu kubwa ni kwa sababu ni chumba kinachobeba mchanganyiko wa utulivu mawasiliano na mapumziko. Ndipo nipohisi kama niko nyumbani kabisa. Sebule hunipa nafasi ya kupumzika baada ya siku ndefu. Naeza kukaa kwenye kochi kupumua kwa utulivu kusikiliza muziki au kutazama kipindi ninacho kipenda. Ni sehemu ambayo sitaki kuwa na hraka wala kujibana. Naweza kuwa mimi mwenyewe bila presha. Pia sebule ni chumba cha kijamii. Ndipo ndipo waeka wageni. Kuzungumza na familia au marafiki kucheka na kushirikiana mawazo hii hunifanya nijiskie nimeunganishwa na watu ninaowajali na hunipa furaha ya kipekee ambayo si rahisi kuipata peke yangu chumbani. Napenda pia jinsi sebule inavyoweza kuakisi tabia na ladha ya mtu mapambo madogo rangi viti au picha ukutani vinaweza kuifanya sebule iwe na haiba na utambulisho kwangu chumba hiki kinakua kama kioo cha utu wangu. Sio kwa kupendeza sana bali kwa urahisi na faraja. Kwa kifupi chumba ninachokipenda nyumbani ni sebule kwa sababu hunipa utulivu na mapumziko. Hunirusu kuwasiliana na watu ninao wajali ni nafasi ya burudani na tafakari. Hu akisi utu na ladha yangu. Kwa kawaida chumba kama hiki si tu sehemu ya nyumba bali ni pahali pa kujisikia salama huru na mwenye furaha.

Napendelea mwanga mkali au mwanga wakati, napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali sana. Mwanga wa kati hunipa mchanganyiko mzuri wa kuona vizuri bila kuchosha macho au kunifanya nijisikie nimebanwa. Inapokuwa kwenye chumba chenye mwanga wa kati nahisi utulivu na faraja. Mambo hayachoki haraka na akili inakua katika hali ya kupumzika lakini bado ina uwezo wa kuzingatia. Hii ni muhimu sana ninapofanya shughuli kama kusoma, kuandika au hata kuzungumza na watu wengine. Mwanga mkali sana ingawa ni mzuri kwa kazi, maalum kama kusoma kwa umakini au kufanya kazi za mikono. Wakati mwingine hunifanya nijisikie nimechoka au nisipate utulivu huwa kama unalazimisha akili kuwa makini muda mwote jambo ambalo si rafiki sana kwa mapumziko. Kwa upande mwingine mwanga hafifu sana unaweza kunifanya nishindwe kuona vizuri au nihisi usingizi mapema kuliko nilivyopanga. Ndio maana mwanga wa kati ni chaguo langu hauchoshi, hautishi macho na unaweka mazingira ya usawa. Kwa kifupi, napendelea mwanga wa kati kwa sababu, unalinda macho ya dhidi ya uchovu, unatoa mazingira ya utulivu, unaofaa kwa kwa kazi na mapumziko, unasaidia akili kukaa kati ya hali ya usawa. Kwa kawaida, mwanga sahii una mchango mkubwa katika hali ya hisia, afya ya macho na ubora wa maisha ya kila siku.

Ulifaa nini asubuhi hii? Asubuhi yangu ilianza kwa utulivu na mpangilio wa kawaida. Unaonisaidia kujianda kimwili na kiakili kwa siku mzima. Mara nyingi, napenda kuamka mapema kidogo. Ili nisiwe na haraka. Nikiamka, kwanza nachukua dakika chache kunyoosha mwili na kuvuta pumzi ndefu. Ili kuondoa usingizi na kuupa mwili ishara kwamba siku imeanza. Baada ya hapo, napenda kunawa uso na kunywa maji. Hilo ni jambo dogo lakini muhimu sana kwangu. Kwa sababu nifanya nijisikie mchangamfu nauamusha mwili taratibu. Kisha naanda kinywaji cha asubui, mara nyingi chai au kahawa na nikinywa huku nikika kimya kidogo nakifikiria mipango ya siku au nikisikiliza muziki laini. Asubuhi pia ni wakati ninaopenda kuangalia ratiba yangu ya siku naeza kuandika au kupitia mambo muhimu ninautaka kuyafanya. Ili nijue vipaombele vyangu, hii hunisedia kuhepuka mshongamano mawazo na kunipa mwelekeo mzuri wa siku. Kabla kuanza shughuli rasma, mara nyingi nafanya mazoezi mepesi au kumatembezi mafupi. Hata kama ni ndani ya nyumba, hii hunifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi na tayari kukubaliana na majukumu la siku. Kwa kifupi, asubui yangu huwa na mambo haya, kuamka kwa utulivu na kunyosha mwili, kunywa maji na kujianda kunywa chai au kahawa, kupanga ratiba ya siku, kufanya mazoezi mepesi. Kwa kawaida, asubui nzuri uweka msingi wa siku mzima, na ndio maana napenda kulianza pole pole kwa kutulivu na kwa mpangilio.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni ile inayeonyesha uwajibikaji, maadili, na uwezo wa kuunganisha watu. Kiongozi mzuri, si tu mtu anayetoa amri. Mbali ni mtu anayeamasisha, kuelewa na kuongoza. Kwa mfano, hapa kuna baadhi ya sifa ambazo kwa binadamu napenda zaidi kwa kiongozi mzuri. Uongozi kwa mfano, kiongozi mzuri anapenda kufanya kazi kwa bidii na kuonyesha tabia zinazotakia kufuatio. Hii inanisaidia kuunda heshma kwa timu na kuimiza wengine kufanya kazi kwa moyo moja uaminifu na uwazi, kiongozi anayesema ukweli, anashirikisha matumizi kwa uwazi na kutimiza ahadi yake kufanya watu wake wamtegemee na kumtii bila hofu au shaka kwa ivo kusikiliza na kuelewa, kiongozi mzuri hutoa nafasi kwa wengine, kuzungumza, kusikiliza matatizo yao na kuelewa mawazo tofauti. Hii ufanya watu wahisi thamani yao na kuwa na motisha wa kushirikiana zaidi. Ushauri na uamuzi kiongozi mzuri anapenda kufanya maamuzi wakati yanaitajika. Hata kama hayako raisi, anachukua hatua kwa busara. Anaona atari, lakini hakubali hofu imemuzuia. Uruma na usawa kiongozi mzuri anashugulikia kila mtu kwa haki. Kuangalia tofauti ya kiasili, jinsia au hathi na anajali ustawi wa wale anaowaongoza. Hii ufanya timu kuwa na mshikamano na kuondoa migongano isio ya taifa. La mwisho, uwezo kuwamasisha na kuongoza timu kiongozi mzuri, haongozi kwa nguvu pekee bali kwa kuhamasisha na kuonyesha maoni ya pamoja. Anafanya watu waisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa na muhimu. Kwa kifupi sifa muhimu kwa kiongozi mzuri kuongoza kwa mfano, uaminifu wa uwazi, kusikiliza na kuelewa wengine ujasiri na uamuzi, huruma na usawa uwezo na kuhamasisha na kulinganisha timu. Kwa kawaida, kiongozi mzuri si tu anayeongoza kikundi bali ni mtu anayefanya kila mmoja ajisikie thamani, motisha na uwezo wa kushirikiana na furaha na ushirikiano.